Nina kumbu kumbu mzuri katika utotoni kwa mfano kumbu kumbu ambayo nakumbuka sana ni ile ya kucheza kucheza mchezo ambao tulikuwa tunaita kwa lugha yetu kalongolongo mchezo wa mama na baba ambapo mimi nilikuwa mama. Alafu kuna mtu pia aliyekuwa baba kumbu kumbu nyingine ya utotoni nakumbuka ni wakati ambapo tulienda mchezo michezo ya watoto katika jiji la Kisumu. Nilifurahi sana kwa sababu hiyo ndiyo mara ya kwanza kufika katika jiji la Kisumu niliona vitu vingi sana kama vile bahari meli, mashua, miti, maghorofa marefu marefu halafu pia katika hiyo michezo ya watoto niliona shule mbali mbali ambapo tulitangamana na watoto katika kutoka katika shule mbali mbali kwa hivyo.

Mandhari mazuri ambayo nishawahi kuona ni mandhaari karibu na ufuo wa bahari wa ufuo wa bahari wa indiani. Mandhari haya ni mazuri kwa sababu yanamimea ya mnazi. Kando kando ya ufuo wa bahari. Pia, naweza kuona kuna mashua. Mashua mazuri mazuri katika bahari. Pia kuna bahari kuna upepo mzuri sana. Unaoweza kupunga kando kando ya bahari.

Mimi nilipenda somo la biolojia. Kwa sababu somo la biolojia hufunza kuhusu mwili wetu, na pia hufunza kuhusu mwili wa wanyama, hufunza, hufunza aina mbalimbali ya mwili, hufunza kuhusu aina ya viungo mbalimbali vya mwili, kwa mfano, hufunza jicho pekee, unaweza kuona viungo mbalimbali vya jicho na kazi yake. Viungo mbalimbali vya tumbo na kazi yake, viungo mbalimbali vya mifupa, pia huweza kufunza jinsi mwili wetu unavyofanya kazi, pia katika somo la biolojia mtu huweza kutambua ni ugonjwa gani unapomuuma wakati ambao anaumwa na kiungo mbalimbali cha mwili, pia biolojia husaidia katika kujijua, husaidia katika kujujua, ambapo mwili wetu unapoanza ku unapoanza kuuma, au unapohisi furaha mingi, au mtu anapotoa hedhi mwisho wake wa mwezi, pia mwili unavyokua kwa mfano, wasichana wanapobalehe, ama wanaume wanapokua, tunajua kuwa mwili unafanya vizuri.

Mimi huchukia kuosha vyombo kwa sababu katika nyumbani kwetu kuna watu wengi ambapo baada ya kukula vyombo huwa chafu zaidi na vingi. Alafu pia huchukua muda mwingi sana kuosha pia vyombo hivyo ni vya plastiki ambavyo having'ari haraka ni lazima mtu aweze kuchemsha maji moto ili kuosha vyombo hivyo naichukia kazi hio kwa sababu vyombo huchafuliwa mara kwa mara watu ni wengi nyumbani na pia wageni huja sana sana ambapo pia baada wageni wamekula katika vyombo hivyo vyombo hivyo huwa vingi sana na vichafu pia wakati ambayo tumepika vyakula vya mafuta kama vile nyama au kuku. Viombo hivyo plastiki lazima mtu aweze kuchemsha maji ili kuosha viombo hivyo pia kuosha viombo huchukua muda mwingi sana. Kuviosha.

Siku yangu ya kuzaliwa ni mwaka wa elfu mbili, tarehe ishirini na mbili, mwezi wa nane. Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa mwanzo mimi huenda kupiga picha nzuri sana ambayo nitaweka mtandaoni kisha mimi hununua keki na vyakula vizuri vizuri mchana mimi hukata keki na marafiki na familia kisha kupika vyakula vizuri vizuri ambavyo mimi hula wakati wa mchana na familia na marafiki baada ya hapo ma familia na marafiki huniimbia wimbo wa siku ya kuzaliwa. Jioni mimi hujipeleka katika hoteli ili kukula chakula changu ninachokipenda ambapo ni wali na kuku siku yangu ya kuzaliwa ambayo niliipenda zaidi ilikuwa mnamo elfu mbili na kumi na tisa ambapo marafiki na familia waliniandalia sherehe kubwa zaidi bila mimi kujua ninaipenda siku yangu ya kuzaliwa sababu siku hiyo huwa ya heri njema na pia mimi husherekea vilivyo.

Mimi hushughulikia makosa kama ni makosa yangu mwanzo mimi huomba msamaha pia mimi hufuata utaratibu vizuri ili kuweza kuepukana na makosa hayo pia mimi huomba usaidizi wakati ambapo nimekosa mimi huomba usaidizi ili niepukane na makosa hayo tena wakati mwingine pia, wakati ambao nimeonyeshwa vizuri, mimi huweza kuonyesha watu wengine ili kuepukana na makosa hayo kazini.

Naam, mimi hupenda kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu, kujaribu vyakula vipya ni vizuri. Kwa mfano mimi hupenda kujaribu vyakula vya mahali papya ili kuona vile ambavyo vina ladha. Vyakula vipya ni vizuri sana. Kwa sababu unaweza kukaa mahali popote katika inchi ama mahali popote duniani. Kwa sababu kila inchi ama kila mahali kuna vyakula vyao vipya.

Mimi hupenda sanaa ya michezo ya kuonyesha katika theater wakati ambao fanani anasimama mbele ili kuwasilisha kazi yake katika hadhira mimi hupenda kukaa katika hadhira na kushiriki katika michezo hiyo ya sanaa michezo hiyo ni kama vile comedy fiction ama kuimba wimbo mbele ya watu mimi hupenda sanaa ya aina hiyo sababu inafunza inasisimua na pia mtu hucheka sana kwa hivyo.

Naam, mimi nimewahi kulima na mimi huwa nalima. Mimi huwa nalimia huwa nalima kupanda vyakula tofauti tofauti kama maharagwe, mahindi. Pia mimi hulima kutoa magugu katika mimea tofauti tofauti kwa mfano miwa, mimi hulima kutoa magugu katika miwa. Kulima ni kuzuri sana kwa sababu kuna kuna rithisha. Pia inasaidia kupoteza wakati na pia inasaidia kufanya mazoezi pia mtu huweza kusafisha shamba lake ili kupanda mimea anayotaka kwa kulima.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kujua kuishi na watu hio hio ni muhimu sana nimejua kuishi na watu kujifunza kutoka kwa watu kuchukua ushauri kutoka kwa watu na kwa wazazi wangu hio inasaidia sana.

Mimi huifadhi pesa zangu kutumia Mpesa au katika benki. Ukihifadhi pesa zako katika Mpesa. Hakuna mtu ambaye anaeza iba kwa sababu iko na iko na nambari ya siri ambayo ni we pekeyako unafaa kujua pia katika mpesa unaeza kutumia watu wengi sana hewani watu walio nchi tofauti ama walio mji tofauti au walio mbali zaidi na wewe.

Naam, napenda kujifunza historia, kuona watu kwa mfano historia ya watu waliopigania uhuru. Mambo yaliofanyika katika inchi zingine kwa mfano, kuna world war one na world war one two watu waliopigania uhuru, watu waliofanya mambo, mazuri mazuri kama vile watu waliovunja rekodi ya kupanda miti, kupata zawadi nyingi, kwenda inchi mbali mbali kujifunza masomo.

Naam, nishawahi fikiria kuanzisha biashara ya duka, ambapo ninaeza wauzia wanajamii vitu mbalimbali, kwa mfano sabuni, sukari, katika bei nafuu, na pia kuanzia bei ya chini zaidi kwa mfano kama mtu hawezi, hana wezo wa kununua sabuni kubwa naweza kumuuzia sabuni kuanzia hata shilingi ishirini, chumvi kuanzia hata shilingi kumi. Pia nipate faida nyingi zaidi.

Mimi huwa naokota taka ambayo nakutana nayo katika mazingira yangu, pia mimi hunyunyizia miti maji wakati ambapo nina mda wa kutosha, pia mimi hufagia mazingira na kuokota takataka ambazo ninazo mimi huwa situpi taka ovyo ovyo katika mazingira yangu pia, mimi huweza kuosha nyumba, kupiga deki, kuosha vyombo, kuosha vitu, kuosha nguo kuoga, kuosha vitu ambavyo ni vichafu katika mazingira yangu.

Mimu husikiza nyimbo za kristu kwa sababu kwa mfano nyimbo za kanisa la adventisti, kanisa la sabato na kanisa la katoliki. Nyimbo zao huwa za kuvutia. Kwaya hayo huwa na mahadhi mazuri ya kupanda na kushuka, pia huwa na sauti za aina zote. Pia nyimbo hizo huwa za kusisimua na kumsifu Mungu.

Mimi inapenda juisi ya matunda ya maembe kwa sababu juisi hiyo ni nzito na inarotuba sana katika mwilini. Pia juisi hiyo ni rahisi kutengeneza kwa sababu maembe upatikana kila mahali na pia sasa hivi ni msimu wa maembe.

Mimi napenda kitabu cha Kidagaa kimemwozea ambacho kiliandikwa na Ken walibora kitabu hicho kina ploti nzuri sana pia kuna mafunzo kuna mafunzo mbali mbali kinakashifu uongozi mbaya kinakashifu usherati kinakashifu uongo katika jamii pia kuna wahusika wazuri ambao wanaendeleza ploti kuna waandishi wa vitabu wazuri kuna wa wahusika wakarimu ambao unafunza watu kukuwa wakarimu.